Mtaa wangu una mambo mengi mazuri. Kitu cha kwanza napenda kuhusu mta yangu ni watu wameshikana kwa umoja, wana shirikiana, wanaeza kusaidiana unapata ukiwa na jirani yako. Anaeza kusaidia kwa mambo madogo madogo yale umekosa kama mawaidha, vifaa vya nyumba na hata kueza tu kushirikiana kuhakikisha kila mtu ako sawa na maisha ya watu yanaendelea vizuri ya pili napenda mtaa wangu ikona karibu kila kitu nahitaji kwa ukaribu sana Kwa hivyo uneza toka kiwango ya mita mia tano utapata karibu kila kitu ambacho unahitaji kwa matumizi yako ya nyumba na iyo ni kitu moja mzuri sana manake ukiangalia hauhitaji kwenda kwa mda mrefu ama kutembea kwa umbali sana bila kupata zile vitu zenye unahitaji. Kwa hivyo hii ni jambo moja inanifurahisha sana kuhusu mtaa wangu na kitu ya tatu napenda jinsi watu wanafuraha katika mtaa huu Unapata watu kila wakati utapata wakona mioyo yenye furaha sana na hiyo inaweza kunifanya kuhisi kuwa moja wao na kupenda kuishi katika mtaa huu.

Kuna sifa mengi ambayo yanaeza dhihinisha kiongozi bora, lakini kulingana na mimi nafikiria kuna sifa tatu ambazo zina onekana kwa wazi kwamba huyu ni kiongozi bora. Sifa ya kwanza, utenda haki. Kiongozi bora ni mtenda haki manake wakati unapowatumikia watu kwa capacity ya kiongozi, lazima uweze kutenda haki, lazima uweze kuangalia sheria yasema nini na wale watu unatendea kila moja haki. Kwa hivyo kiongo zibora akiwa na rasilimali ama ako na cheo Lazima aweze kuwa na sifa hii ili aweze kutumikia watu kwa njia inayofaa Sifa ya pili ya kiongozi bora mimi naona ni mtu ambaye ako na usawa usawa itaweza kuangalia kila mmoja kama katika kiwango sawa na mwingine Kwa hivyo, hakutakuwa na mapendeleo katika utumishi katika ile cheo ya kiongozi Kwa hivyo, kiongozi lazima akue na sifa ya utenda sawa Ama ya usawa Sifa ya tatu, ambayo pia ni muhimu ni kiongozi lazima aweze kukua mfuata sheria ila pia lazima akue mtu mwenye ako na uwazi uwazi inamaanisha kiongozi anatenda mambo yake kwa njia isiofichika Kwa njia ambayo kila mmoja anaezaangalia na kuweza kuuliza maswali kuuliza kupeana maoni yao na kwa njia ambayo haina chochote ambayo imefichwa Kwa hivyo tena narudia ikiwa ako anatumia raslimali za wanainchi kuweza kuwatumikia kwa uwazi inawezesha wale wanainchi kuweza kuangalia iwapo kuna matumizi mabaya ama raslimali yanatumika kwa ile njia ambayo inapaswa. Kwa hivyo, haya sifa tatu, usawa, utenda haki na uwazi ni sifa tatu ambayo kiongozi mzuri anahitaji kuwa nazo.

Ndiyo ninapenda kusikia redio. Kitambo kidogo nilikuwa nasikia redio mara kwa mara. Lakini sababu za shughuli za hapa na kule, sikuweza kusikiza redio mara mingi kama hapo awali. Lakini imebainika, hivi majuzi nimepata redio ambayo hii pia inafanya kazi kama biblia. Kwa hivyo redio hii nimetumia na nimeweza kupenda yale ujumbe za biblia inazopitisha. Lakini pia nikiangalia kwa undani napenda zile vipindi vinavyochezwa katika radio. Kwetu kuna radio ambayo inaitwa milele FM. Milele FM ni radio ambayo ina vipindi mzuri mzuri sana. Asubuhi sana kwetu pia kuna vipindi mbali mbali ambazo watu unaeza sikiza na kupata ujumbe na hata burudani. Vipindi mingi vinapeana burudani na ile inajulikana sana huku mtaani kwetu. Ni kipindi kama patanisho ya asubuhi Ukiuliza mtu yoyote Kenya kama anafahamu Kipindi kinachoitwa patanisho Utapata watu wengi wanaelewa kipindi hiki Utapata vipindi kama Masawe Japani haya ni vipindi ambavyo vimevuma katika redio kwa hivyo haya ni vipindi pia mimi napenda kuyasikiza Maanake yanapeana burudani na ujumbe mbali mbali Utapata kuna vipindi kama vinavyoongozwa na wanahabari kama maina kageni Utapata pia yale yana ujumbe mzuri mzuri na mjadala mbali mbali ambayo yanaeza kuharifu na hata kupeana burudani Kwa hivyo, ndiyo, napenda kusikia redio.

Nina lengo ya kueza kufanya usani sana sana ya kitamaduni, ya michezo ya kitamaduni ya uweze kujulikana zaidi ulimwengu mzima sana sana ya yale yanayo toka Kenya. Kuna hatuwa ambazo zimechukuliwa kuweza kuendeleza lengo hili katika ile mkondo inayofa Lakini nadhani kuna mengi zaidi ambayo yanezafanywa Kwa ushirikiano na mashirika mbalimbali au ya kiwa ya kiserikali na yale ya siyo ya kiserikali na hata mabiashara za kibinafsi yanaweza tumia ubunifu na mbinu mbalimbali usani na michezo ya kitamaduni kueza kuendeleza ujumbe ama marifa kuhusu utamaduni yetu ila pia kueza kuendelesha biashara na lengo mbalimbali za mashirika haya.

Ndiyo, ninapenda chakula kitamu. Chakula ninachopenda sana sana ikiandaliwa ni samaki. Samaki ambayo imekaangwa, kisha kupikwa kwa rojo rojo, huwa linapendeza zaidi. Unapata samaki kama ya mbuta Ama samaki mbali mbali ya kipikwa yakieza kukaangwa tu vizuri katika mafuta na ule na ugali, mchele ama ata chapati Ikiwa na rojo rojo ama supu utaweza kuhupenda sana ni chakula kitamu zaidi.

Ndio ni napenda kuenda pwani. Kuenda puwani kuona bahari, kupata mandhari na ile hali ya hanga ya puwani ya nipendeza zaidi manake kila maara kuna joto na kuna unyevu unyevu katika hewa. Na ukiniuliza minaeza sema hali hii ni mzuri kwa katika ngozi yangu mimi ya ya fanya ngozi yangu ya lainika vizuri sana napenda ule upepo wa bahari na unapo piga na ata kuogelea ndani ya bahari napendelea sana kwa hivyo chakula ya puwani pia ya napendeza zaidi kuna vyakula kama pilau, biriani na kule pwani ndiyo mara ya kwanza nilieza kula pweza nimeeza kula tuna Lesamaki wa tuna na penda kuenda baari puwani manake pia kule watu wana besturi na tamaduni zinazofraisha zaidi kutembea pwani pia utaweza pwani wa Kenya Utaeza kuona mambo mbalimbali kama kutembelea pale Fort Jesus, kutembelea Old Town, kutembelea lile soko la muembe tayari, pwani yapendeza tu kwa jumla kwa hivyo mimi napenda kuenda pwani.

Katika nchi yetu ya Kenya, mfumo wa masomo ni mfumo ambao unaitwa 844. Kwa hivyo, huu ndio mfumo wa masomo ambao nimeipitia. Kwa sasa, tuko na mfumo mpya ambao unaitwa CBE ama competence-based education. Lakini awali hapo tulikuwa na 844 ambao nimeifanya. Kwa hivyo 844 ya maanisha wafanya miaka nane katika shule ya msingi, miaka nne katika shule ya sekondari na miaka nne katika chuo kiku nimeweza kupitia hadi kiwango cha chuo kikuu na katika masomo yangu nimekuwa na changamoto mbali mbali Mojawapo ikiwa kulipa karo na kuweza kupata yale vifaa vinavyohitajika kama vitabu vya masomo Wakati nilipofika chuo kikuu, hizi changamoto zinabadilika kwa kiwango kingine tofauti Manake kuna nauli za kulipia gari wakati unapoenda shule, kuna kufuata mkondo ama mtindo mbalimbali ambayo yako pale chuo kikuu, ambayo hutayaona katika chua ya sekondari ama ishule ya msingi. Kwa hivyo katika masomo yangu nimepitia changamoto mbali mbali Iwapo nimekuwa na watu tofauti tofauti ambao wamenishika mkono na kuweza kunielekeza katika kukamilisha masomo yangu katika haya masomo naeza sema pia utapata kulingana na yale nimeona Utapata kuna wanafunzi pia wanapitia changamoto mbali mbali wanaeza kuwa wanaishi katika zile bweni ziko pale chuo na hapa naongelea chuo kikuu lakini ana chochote la kumstahimili ana vile anaweza pata lishe ya kila siku hana vile anaweza pata pesa za mavazi ama za kununua hata vitabu ama yale mahitaji madogo madogo mtu anahitaji kuendeleza siku yake na kuweza kukuwa mwanafunzi ambaye ameweka mawazo yake yote katika masomo yake kwa hivyo changamoto kama haya ni mengi lakini watu wanaweza kuziepuka kwa njia mbali mbali kazini mimi napenda kushirikiana na watu na kazi yangu ya usanii imenipeleka katika mashirikiano mbali mbali nimeweza kupatana na watu wenye cheo vyeo mbali mbali na watu wenye tabaka ama wanatoka katika backgrounds tofauti tofauti. Na hii imeweza kunipatia fursa ya kuweza kushirikiana nao katika mawazo, mazungumzo na naweza kuona kazi hii na inipendeza zaidi kwa njia hii. Lakini changamoto kubwa ni dhana ya jamii jinsi inavyochukulia kazi ya usanii haijaipatia hadhi ama fursa kubwa katika ata uchumi yetu kama kazi zingine zinavyopewa fursa.